Nguo, ninazopenda kuvaa mimi inalingana ni wakati upi. Wakati ambao kuna mvua, wakati ambao kuna baridi, huwa napenda kuvaa nguo mzito mzito ambazo zinanizuia kupata kushika baridi. Lakini wakati ambao kuna jua, pia ninapenda kuvaa nguo nyepesi nyepesi. Lakini nguo ninazovaa sana ni suruali, mimi napenda kuvaa suruali. Kwa sababu suruali naweza enda nayo kazini, suruali naweza enda nayo mchezoni, suruali ni nguo ambayo unaweza enda nayo kila mahali ambapo unahitaji.